Ni tabia gani ya watu inayonichukiza? Tabia ambayo inanichukiza kwa watu ni tabia ya kutosema pole. Wakati mtu amekosea inafaa mtu huyo aseme pole. Asiposema pole huwa nasikia ni kama amenichukiza kwa sababu hiyo siyo tabia mzuri wala siyo nidhamu mzuri.

Je, napenda chakula cha haraka naam mimi napenda chakula cha haraka Mara nyingi kama sina muda wakuketi na kungoja chakula chenye kinachukua muda kipikwe Kwa hivyo, mara nyingi naweza kuchukua hiki chakula cha haraka ili niweze kujaza tumbo na niweze kuendelea na shughuli zangu za siku.

Kinywaji gani cha baridi ninacho kipenda? Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda ni kinywaji cha kahawa. Napenda kahawa sababu kahawa inafanya mwili kuchangamka na kutoa usisimuvu na mtu anaacha kuwa mchovu kwa kile anachokifanya. Kwa hivyo, kahawa ni kinywaji ambacho kinanisaidia sana msimu wa baridi.

Ninahifadhi data yangu wapi? Mara nyingi data yangu mimi huifadhi kwa memory card Hii nisababu memory card yangu inanguvu ya kuhifadhi data nyingi na inaweza kukaa hapo kwa mda mrefu sana Napenda sim card yangu na ningetaka kununua ingine tena iliniweze kustore kuweka data yangu kwa wingi.

Napenda kununua vitu wapi Mara nyingi mimi nikinunua vitu hua nanunua kwa barabara kwa sababu barabara Napata wameweka vitu vile ambavyo sikuwa ninafikiria lakini ninapoviona huwa napata hiyo hamu ya kutaka kuvinunua mahali pengine ambapo nanunua vitu ni kwenye online online maduka ya simu ambaye mimi naingia pale najitaftia kile kitu yenye nataka na naweza kukinunua.